Mimi napendelea kitana kigumu kiasi, si kigumu sana, wala laini sana. Kitanda cha aina hii, husaidia kuupa mwili msaada mzuri, hasaa mgongo na shingo. Hivo kupunguza maumivu ya kuamka asubuhi. Pia, unisaidia kulala usingizi mzito na wenye utulivu kwa sababu mwili hauzami sana. Hata hivo, faraja ni muhimu. Hivyo godoro linapaswa kuwa na usawa mzuri kati ya ugumu na ulaini. Watu wana mapendeleo tofauti kuligana na afya, umri na mtindo wa kulala. Kilicho muhimu zaidi ni kuchagua kitanda kinachomfanya mtu, ajisikie huru, apumzike vizuri na aamke akiwa na nguvu mpya.